Mimi napenda kucheza mchezo ya kandanda. Huwa nacheza na marafiki wangu wakati ambao niko huru. Huwa nacheza sana sana jumamosi ama jumapili. Ndiyo huwa napata nafasi ya kucheza. Huwa nafurahia kucheza hiyo mchezo sana. Huwa inanipa burudani na pia ni fursa ya kufanya mazoezi. Huwa najifunza mengi kutokana na kucheza kandanda.

Kama niko na wasiwasi, huwa na keti chini na jituliza kwa kukunywa maji. Ama nikiwa na wasiwasi, pia huwa naongea na marafiki wangu ama jamaa wangu na kuwaelezea kile kinacho nipa wasiwasi. Pia huwa na naongea na daktari kama jambo hilo haliwezi tatuliwa na marafiki wangu ama majama wangu.